Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali wa dona na mboga za asili kama mchicha au kisamvu pamoja na samaki au nyama ya kienyeji. Ninakipenda kwa sababu kinashibisha, kinaladha zuri na kinakumbusha nyumbani na maisha ya familia.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kusaidia watu kwa urahisi. Asa, kuwa na hekima na ufahamu mkubwa wa maisha. Ili, niweze kutoa ushauri mzuri na kutatua matatizo ya wengine. Pia, ningependa uwezo wa kujifunza haraka na kukumbuka mambo muhimu kwa sababu ungesaidia sana katika maisha ya kila siku na kufanya maamuzi bora.

Nafua nguo mara moja au mbili kwa wiki, lakini wakati mwingine nafua mara tatu, endapo kuna shughuli nyingi au nguo zinaisha haraka. Kwa mfano, nguo za kazi na za ndani huzidi kuchafuliwa. Hivyo, huoshwa mara kwa mara ili kudumisha usafi na afya. Pia hali ya hewa na muda nilio nao, huamua ni mara ngapi nafua.

Ndiyo, naweza kuishi siku bila teknolojia. Ingawa, ingekua changamoto kidogo. Ningetumia muda huo kufanya mambo ya kawaida kama kusoma kitabu, kuzungumza na watu ana kwa ana, kufanya kazi za nyumbani au kupumzika. Wakati mwingine kuishi bila teknolojia husaidia akili kupumzika na kujikumbusha maisha ya kawaida bila simu au mtandao.

Mfereji wa TV ninaoufuata mara nyingi ni TBC na Azam TV. Ninaupenda kwa sababu huonyesha habari, vipindi vya elimu, burudani na michezo. Ambavyo, hunisaidia kupata tarifa na pia kujiburudisha baada ya shughuli za kila siku.

Ndiyo, napenda kuogelea. Ninapenda kwa sababu kuogelea, kuna burudisha, kuna pumzisha mwili na akili. Na pia, ni mazoezi mazuri ya ki afya. Huwa nafanya hivyo zaidi nikiwa na muda wa mapumziko au nikipata fursa ya kuenda mtoni au bawani.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanzia na kupanga vizuri na kujidhamini. Kwanza, huangalia ni hatua zipi zinachukua muda mwingi au zina changamoto. Kisha, natafuta njia rahisi na za haraka za kuzifanya. Pia, nashirikiana na wenzangu, kusikiliza maoni yao na kujifunza kutoka. Kwa uzoefu wao, nikiona mbinu ya fulani hufanya kazi vizuri, nabadilisha na kujaribu njia mpya.

Ndio, napenda chakula kitamu sana. Chakula chenye ladha nzuri, hunifurahisha. Hunipa hamasa ya chakula na hunifanya nijisikie vizuri. Hasa, kinapokuwa kimeandaliwa kwa usafi na kwa mapenzi. Huwa, kinafurahisha zaidi.

Ndiyo, napenda kujaribu chakula kipya. Ninapenda kwa sababu hunipa uzoefu, mpya, wa ladha. Hunipanua ufahamu wa tamaduni, tofauti. Na wakati mwingine, hugundua chakula kipya, ninachokipenda zaidi kuliko vile nilivyozoea.

Ndiyo, nagawanya taka zangu. Taka zangu, ugawanya taka zinazooza kama mabaki ya chakula na taka zisizooza kama plastiki, makopo na karatasi. Nafanya hivi ili kurahisisha usafi, kulinda mazingira na kusaidia ule zaaji wa taka pale inapowezekana.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto. Hasa wakati wa asubui au jioni baada ya kazi nyingi. Maji moto hunisaidia kupumzisha mwili, kuondowa uchovu na kunifanya nijisikie nadhifu na mwenye nguvu tena. Wakati joto ni kali naweza kutumia maji ya kawaida ili kujipoza.

Kitendo cha wema, nilichowahi kufanya ni kumsaidia mtu aliyekua na shida bila kutarajia malipo. Mfano, niliwahi kumsaidia jirani aliyekua mgonjwa kwa kumsaidia kazi ndogo ndogo na kumtafutia mahitaji muhimu. Pia niliwahi kumskiliza na kumpa moyo mtu aliyekua na msongo wa mawazo. Jambo, nililomsaidia nijisikie nafuu.

Timu ya michezo ni ninayoifuata ni Simba SC. Ninaifuatilia kwa sababu ina historia nzuri, ina mashabiki wengi na michezo yake huwa na ushindani na burudani kubwa. Pia kufuatilia timu hunipa furaha na kitu cha kuunganisha na watu wengine kwenye mazungumzo ya michezo.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Ninaipenda kwa sababu inaladha nzuri hasaa ikichomwa au kupikwa kwa viungo vya asili. Na pia haina mafuta mengi sana ukilinganisha na nyama ya kawaida au nyama zingine.

Nguvu zangu, kazini ni nidhamu, uajibikaji na kufanya kazi kwa bidii, nina uwezo wa kupanga kazi vizuri, kufuata ratiba na kumaliza majukumu kwa wakati. Pia, nina nguvu ya kushirikiana na wenzangu, kusikiliza mawazo yao na kufanya kazi kwa timu ili kufikia malengo ya pamoja.

Ndiyo, ninapenda mziki wa jadi naupenda kwa sababu unaakisi utamaduni, historia na maisha ya jamii. Na mara nyingi hubeba ujumbe wenye maana na mafunzo. Pia, hunifanya nijisikie karibu na asili na mizizi ya jamii yetu. Asa, ninaposikiliza na kushuhudia ngoma ya asili.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupumzika kidogo naweza kunywa chai au kahawa. Kunyoosha mwili au kusoma au kufuatilia habari kwa muda mfupi. Pia napenda kuzungumza na wenzangu au kupanga kazi zinazofuata. Ili nirudi kazini nikiwa na nguvu mpya.